Juisi ya matunda ninayopenda zaidi ni juisi ya machungwa kwa sababu ina ladha tamu iliyo na uchachu wa kuvutia. Kila ninapokunywa juisi hii huhisi mwili wangu kupata nguvu na ubiti wa asili. Machungwa yana vitamini C nyingi jambo linalo nifanya nijisikie nikiwa na afya njema. Pia rangi yake ya kuvutia hunifanya nipate hamu ya kunywa hata zaidi. Napenda jinsi juisi ya machungwa kwa sababu inafaa kunywewa wakati wowote. Hasa asubuhi ili kuanza siku kwa hamasa sababu nyingine inayofanya nipende juisi ya machungwa ni urahisi wa kuipata na kuitengeneza nyumbani. Matunda ya machungwa hupatikana kwa wingi katika maeneo mengi hivyo ni rahisi kuyatumia bila gharamakubwa. Ninapo itengeneza mwenyewe huongeza ladha ya asili bila sukari nyingi. Hii hunisaidia kufurahia kinywaji chenye afya bila madhara pia huweza kuichanganya na matunda mengine kama maembe au nanasi ili kupata ladha mpya na ya kipekee. Zaidi ya ladha na afya juisi ya machungwa hunikumbusha nyakati nzuri nikiwa na familia. Mara nyingi tulikuwa tukikaa pamoja na kunywa juisi hio wakati wa mapumziko au sikukuu. Hali hiyo ilinifanya nijisikie furaha na umoja hadi leo kila ninapo kunywa juisi ya machungwa huhisi utulivu na kumbukumbu nzuri. Kwa ujumla juisi ya machungwa ni kinywaji ninachokipenda kwa sababu hunipa afya furaha na kumbukumbu tamu za maisha.

Katika muda wangu wa bure, napenda kufanya shuguli zinazo saidia kunipumzisha na kunifanya nijisikie mwenye furaha. Mara nyingi husoma vitabu, makala mbali mbali ili kuongeza, maarifa yangu na kupanua fikra. Kusoma hunisaidia pia kujisahau, mawazo ya kazi au masomo ya kila siku na wakati mwingine hutumia muda huwa kusikiliza muziki, laini unaonituliza akili. Shuguli hii unifanya nitumie muda wangu wa bure kwa njia yenye manufaa na utulivu wa ndani. Pia napenda kutumia muda wangu wa bure nikiwa na familia au marafiki tunapo kaa pamoja ujadili mambo mbalimbali kucheka na kushirikiana mawazo. Muda huu hunijenga kihisia na kunifanya nijisikie kuwa sehemu ya jamii inayo nijali. Wakati mwingine hutembeleana au kushiriki shugli ndogondogo kama matembezi ya jioni. Kushirikiana na watu ninaowapenda huu nipata furaha na kumbukumbu nzuri za maisha. Mbali na hilo, napenda kutumia muda wangu wa bure kufanya shugli za kujiboresha huwa ninajifunza ujuzi mpya kupitia mtandao au kufanya mazoezi ya kiakili kama kutatua mafumbo. Shugli hizi unisaidia kukuza uweza wangu kunifanya nijiamini zaidi pia napenda kupanga malengo yangu ya baadae ya kutafakari kuhusu maendeleo yangu binafsi kwa kufanya hivyo, hutumia muda wangu wa bure kama fursa ya kujijenga. Wakati mwingine, napenda kutumia muda wangu wa bure nikifanya shuguli za kimwili kama kutembea kufanya mazoezi na kisi. Shuguli hizi hunisaidia kueka mwili wangu katika hali nzuri ya afya. Pia hunipa nafasi ya kupumua hewa safi na kufurahia mazingira ninapo changanya mapumziko, burudani na kujiboresha, huisi kuridhika na matumizi ya muda wangu.

Nachaji kifaa changu cha kielektroniki mara moja hadi mbili kwa siku. Kulingana matumizi yangu ya kila siku. Asubuhi ninapo anza siku huhakikisha Battery iko katika hali nzuri ili kunisaidia kuwasiliana na kufanya kazi zangu bila usumbufu. Nanapo tumia kifaa cha shughuli kama kusoma kuwasiliana au kutafuta taarifa mtandaoni Battery hupungua kwa kasi. Hivyo nachaji mara ya kwanza mchana au jioni mapema. Utaratibu huu unasaidia kuendelea kutumia kifaa changu kwa ufanisi siku nzima. Mara nyingi, kiwango cha matumizi ndicho huwamua mara ngapi nitachaji kifaa changu ninapokuwa na shughuli nyingi zinazo hitaji interneti. Kama kujifunza au kufanya utafiti hulazimika kuchaji mara mbili kwa siku hata hivyo, siku ambazo matumizi ni madogo. Chrji moja hunitosha hadi jioni. Huwa ninajaribu kutumia kifaa kwa uangalifu ili kuepuka kuchaji mara kwa mara bila sababu hii hunisaidia pia kudumisha battery katika hali nzuri kwa muda mrefu. Pia ninazingatia muda ninao chaji kifaa changu ili kuepuka kuchaji kupita kiasi. Mara nyingi nachaji wakati battery iko chini ya nusu ili isiishe kabisa. Huwa sielekei kukiacha kwenye chaji usiku kucha isipokuwa ikibidi. Tabia hii imenisaidia kuongeza muda wa matumizi ya Battery na kuepuka kuharibika mapema. Kwa kufanya hivyo nahisi nina matumizi bora na yenye na yenye nidhamu.

Ninapanga wiki yangu ya kazi kuanza kutathmini majukumu yote ninayotarajiwa kutekeleza. Mwanzoni mwa wiki, huandika orodha ya kazi muhimu na kueka vipaumbele kulingana na muda na umuhimu wake. Njia hii hunisaidia kuona kwa wazi kazi zinazohitaji umakini wa haraka. Pia hunipunguzia msongo wa mawazo kwa sababu najua kile ninacho kinacho ningoja mbele. Kupanga mapema hunipa mwelekeo mzuri wa kuanza wiki nikiwa na utulivu na mpangilio mzuri. Baada ya kutambua kazi zangu, hupanga ratiba ya kila siku ili kuhakikisha hakuna jukumu linalosahaulika. Huwa napanga kazi ngumu zaidi wakati ambao nina nguvu nyingi. Hasa asubuhi, kazi nyepesi huzihifadhi kwa nyakati ambazo nguvu hupungua. Pia huweka muda wa mapumziko ili kuzuia kuchoka kupita kiasi. Ratiba hii hunisaidia kutumia muda wangu vizuri na kudumisha ubora wa kazi ninazofanya kila siku. Katika kupanga wiki yangu ya kazi, kuwacha nafasi ya kushughulikia mambo yasiyotarajiwa. Ninajua si kila kitu huenda kama kilivyopangwa. Hivyo huwa tayari kubadilika inapobidi. Hali hii hunifanya nisiwe na msongo, mkubwa ninapokutana na changamoto. Pia hujitathmini mwishoni mwa kila siku ili kuona ninacho, nilichofanikiwa na ninachohitaji kuboresha. Tathmini hii hunisaidia kubaki kwenye mstari wa kuboresha mipango yangu. Mwisho wa wiki, nachukua muda wa kutafakari jinsi wiki ilivyokwenda. Kuangalia malengo niliotimiza na yale ambayo hayakukamilika. Kutafakari huku hunipa nafasi ya kujifunza na kupanga vyema wiki inayofuata. Napopanga wiki yangu kwa njia hii, huhisi nidhamu, uajibikaji na utulivu wa akili. Kwa jumla, mpangilio mzuri wa wiki hunifanya nifanye kazi kwa ufanisi na kuridhika.

Kitu kikuu kinachonifanya nicheke ni mazungumzo ya kuchekesha nikiwa na marafiki au familia. Tunapo kumbuka matukio ya zamani au kusimulia visa vya kufuraisha. Kicheko hutokea bila kulazimishwa. Wakati mwingine hata maneno madogo au makosa ya kawaida hugeuka chanzo cha furaha. Kicheko hicho hunifanya nijisikie huru na kusahau changamoto za maisha kwa muda. Kucheka pamoja hunijenga kihisia na kuimarisha uhusiano wangu na watu ninao wapenda. Pia hupata kicheko ninapotazama vichekesho au kusikiliza hadithi za kuchekesha. Filamu au vipindi vya runinga vyenye ucheshi mzuri hunifanya nipumzike na kuburudika. Napenda ucheshi wa busara unaobeba ujumbe lakini bado unachekesha. Wakati mwingine hata video fupi au michoro ya kuchekesho hunifanya nicheke kwa sauti. Aina hii ya burudani hunipa furaha ya haraka na kunibadilisha hali na moyo. Vile vile, hali zisizo tarajiwa katika maisha ya kila siku hunifanya nicheke. Mfano ni pale jambo ndogo, linapotokea kinyume na matarajio yangu kwa njia ya kuchekesha. Wakati mwiingine, hujicheka mwanyewe ninapokumbuka makosa madogo niliyofanya. Kucheka hali, kucheka hali kama hizi hunisaidia kutojichukulia kwa uzito kupita kiasi. Hunifanya nione maisha kwa mtazamo mwepesi na wenye matumaini. Zaidi ya yote, kicheko hutokana na hisia ya amani na furaha ya andani. Napokuwa na moyo mwepesi na usio na msongo mwingi kuwa rahisi kucheka. Kicheko hunipa nguvu mpya na kunifanya nijisikie mwenye afya na ya kiakili hunisaidia kuondoa mawazo mabaya na kuongeza matumaini. Kwa ujumla, mambo madogo ya kila siku, watu naowapenda na hali ya utulivu wa moyo ndivyo vinavyonifanya nicheke kwa mara nyingi.

Ndio, nigependa kurudi ujana kwa sababu kipindi hicho kilikuwa na furaha nyingi na uhuru wa ajabu. Nilipokuwa mdogo, maisha yalikuwa rahisi na yakupendeza. Bila shinikizo kubwa la kazi au majukumu makubwa. Tulicheka kwa uraisi, kucheza bila kujali muda, na kujifunza mambo mapya kwa shauku kubwa. Kumbuka hizo siku hunifanya, nihisi nostalgia na tama kurudia furaha ya ututoni mara nyigine. Sababu nyingine inayofanya nipenda kurudi ujana nikuwa, nilikuwa na muda mwingi wa kujenga ndoto na malengo yangu bila vizuizi vingi. Ujana ulitupa nafasi ya kufikiria, na kujaribu mambo tofauti bila hofu ya kushindwa. Tulijifunza kutokana na makosa yetu kiuraisi na kukuwa kimaadili na kifikra. Kurudi kwenye kipindi hicho kungenisaidia, kujenga msingi mzuri wa maisha yangu ya sasa na ya baadaye. Pia, nigependa kurudi ujana kwa sababu, nilikuwa na uhusiano wakaribu na familia na marafiki bila changamoto nyingi za dunia, ya watu wazima. Tulikuwa tukishirikiana, kucheka pamoja na kusaidiana kwa uraisi. Ujauzito wa maisha ya sasa, mara nyingine, hubana muda wakua na wengine. Kurudi ujana kukungekupa nafasi ya furaha na kufurahia upendo wakweli, wa familia na urafiki wadhati kwa muda mrefu zaidi. Hali hii ingenipea nguvu kubwa katika moyo wangu. Zaidi ya yote, kurudi ujana kunge nipa nafasi ya kufurahia utulivu wa maisha, yenye raha ya hasile. Alipo kuwa mdogo tulidhamini kila kitu kidogo tulichopata. Na furaha ilikuwa rahisi kutambulika. Sasa wazo la kurudi ujana linanipa matumaini na ndoto nzuri. Huku nikijuwa umuhimu wa kutumia kila muda vizuri. Kwa hakika, kurudi ujana kungekuwa ni fursa ya kujifunza, kucheka na kuishi maisha kwa furaha zaidi bila hofu ya kesho.

Mara nyingi ninalea nyewele zangu mara moja au mbili kwa wiki. Kulingana na aina ya nywele na hali ya hali ya hewa. Kila ninapolea, huanza kwa kunyunyizia nywele maji kidogo au mafuta maalumu ili ziwe laini na zisivunjike. Baada ya hapo, hutumia brush au mswaki, maalumu kuchambua nywele taratibu bila kuumiza mizizi. Hatua hii hunisidia kuondoa nodo na kuzuia nywele kugawanyika au kuharibika. Kufanya hivyo mara kwa mara, hufanikisha nywele zangu kuwa na afya nzuri na kuvutia. Pia, napenda kulea nywele zangu mara baada ya kuoga au baada ya shughuli nzito zinazo wafanya zinazofanya nywele kuwa chafu au kuchanganyika. Hii husaidia kurekebisha mtindo na kurahisisha utunzaji wa nywele. Mara nyingi hulea nywele nikiwa nimevaa mafuta au krema maalumu ili kuimarisha unyevunyevu wake. Njia hii hunifanya nipate nywele zenye mvuto na rahisi kuthibiti. Kwa hivyo, kulea nywele kwangu ni sehemu ya utaratibu wangu wa kila wiki wa utunzaji binafsi. Zaidi ya hayo, ninalea nywele zangu kwa umakini ili kudumisha afya ya scalp yangu, kutumia bidhaa zisizo za kemikali, nyingi na kuchagua zile zinazo lingana na aina ya nywele zangu. Pia huwana ni damu ya kutachomeka au kuharibu nywele kwa nguvu. Utunzaji huwanani hakikishia, nywele zangu zinakuwa vizuri na kuwa na imara. Hali hii hunifanya niwe na amani ya akili na kujivunia muonekano wangu. Mwisho, kulea nywele zangu ni fursa ya kupumzika na kujipenda binafsi. Wakati ninalea nywele, huhisi kuridhika na furaha ndogo ya kila siku. Hini sehemu ya utunzaji wa binafsi ambao hulosaidia kuwa na afya ya kiakili pamoja na muonekano wa kuvutia. Ujumla, kulea nywele kunanipa usawa wa mwili na akili na nisehemu ya maisha yangu ya kila siku ambao siwezi kupuuza.

Nakumbuka mwalimu wangu wa hisabati kutoka shule ya msingi kwa sababu aliniwazia kwa njia ya kipekee na yakuvutia. Alikuwa mwalimu makini, mwenye uvumilivu na alikuwa na mbinu za kufundisha ambazo zilitufanya tushirikian na kuelewa mambo, masomo kwa urahisi. Kila alipofika darasani alileta furaha na hamasa jambo lilonifanya nisikie hamu ya kujifunza. Aliweza kutufundisha dhana ngumu kwa mifano rahisi. Jambo lilosaidia sana wanafunzi wengi kuelewa hisabati bila uoga. Pia alitambua vipaji na changamoto za kila mwanafunzi. Alikuwa akituongoza kwa uvumilivu na heshima na kila wakati akitupa motisha ya kujitahidi. Alitufundisha sio tu masomo ya shule bali pia maadili ya maisha kama nidhamu uvumilibu na heshima kwa wengine. Mara nyingi alikaa nasi baada ya masomo kuelezea jinsi ya kushugulikia changamoto za kila siku. Tabia yake ya kuwa kiongozi mwenye huruma ilitufanya tumheshimu na kumpenda bila shaka. Nakumbuka pia jinsi alivyokuwa akitumia mifano halisi ya maisha kufundisha masomo. Mara nyingi alitupa mfano wa biashara ndogo kushirikiana na wengine au maswala ya familia. Hii ilitufundisha jinsi ya kutumia maarifa yetu kwa ufanisi maishani. Kila somo alilofundisha lilikuwa na thamani halisi na hatimaye lilitufundisha kuwa wajasiriamali wa akili na wa moyo. Mwalimu huyu hakusahau kamwe kutoa ushauri wa kibinafsi kwa wanafunzi wake. Kwa hakika, bado namkumbuka kwa moyo wote kwa sababu aliacha alama isiyofutika katika maisha yangu. Alinifundisha umuhimu wa nidhamu bidii na kuamini uwezo wangu. Maneno yake yakututia moyo bado yananitia nguvu niinapokutana na changamoto mpya. Kwa kweli mchango wake katika maisha yangu ya elimu na kimaadili hauwezi kusahaulika. Na ninashukuru kuwavnilipata mwalimu wa aina hiyo katika maisha yangu ya shule.

Mboga ninazopenda kula ni mboga za majani kama vile sukuma sukuma wiki na mchicha kwa sababu zina ladha tamu na pia zina afya. Kila ninapokula mboga hizi hunipa huhisi nguvu na afya njema mwilini wangu. Zaidi ya hayo mboga hizi husaidia kwa mfumo wa meng'enyo wa chakula na hufanya nishike furaha ya kula chakula chenye virutubisho muhimu. Napenda kupika mboga hizi kwa uwazi bila viungo vingi vya kemikali ili ladha yake iwe halisi na hasili pia. Pili napenda kula mboga za mzizi kama karoti na viazi vitamu. Karoti huwa virutubisho vyenye nguvu kama vitamin A ambavyo husaidia macho yangu na afya ya ngozi. Napenda pia jinsi mboga hizi zinavyoweza kupikwa kwa njia tofauti. Iwe ni kupikwa kwa maji, kukaangwa kidogo au kuunganishwa na mchuuzi. Kwa njia hii, kula mboga kunakua burudani ya ladha na afya. Mara nyingi hunifurahisha kuona rangi ya kuvutia ya mboga hizo kwenye sahani ya mboga. Zaidi ya ladha na afya, napenda mboga hizi kwa sababu hutoa fursa ya familia kuungana wakati wa chakula. Mara nyingi tunakuwa pamoja na familia. Kupika mboga kwa pamoja na kushirikiana mawazo. Hii huimarisha, uhusiano na kunifanya nijisikie kuwa sehemu ya familia. Mboga hizi pia ni rahisi kupatikana na hazigharimu sana. Jambo linalowezesha kula chakula kizuri kila siku bila mzigo wa kifedha. Mwisho jambo linalofanya nipende mboga ni jinsi zinavyo nifanya nihisi nikiwa na furaha na amani. Napenda kula mboga zenye rangi na ladha ya kuvutia. Kwani hunipa hamasa ya kula vizuri na kudumisha afya. Kila unapo kula mboga hizi, huhisi mwili wako unapata virutubisho muhimu na akili yako inafurahia jumla, mboga ni chakula chenye dhamani kubwa. Kinachonipa nguvu, furaha na afya bora kila siku.